Kulinda mazingira ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na ninaamini kuwa kila hatua ndogo ninayochukua ina mchango mkubwa katika kuhifadhi dunia. Kwanza ninahakikisha kuwa, ninatunga usafi wa eneo ninapoishi. Ninapofanya usafi kwa nyumba na uwanja, ninakusanya taka zote na kuzitupa mahali sahihi. Hii husaidia kuzuia uchafuzi wa mazingira na pia kufanya sehemu ninayoishi uwe safi na salama. Pili, ninajitahidi kupunguza uchafuzi wa hewa kwa kuepuka kuchoma taka ovyo. Kuchoma plastiki na taka nyingine, hutua moshi hatari, unaoweza kusababisha magonjwa na kuharibu, hewa tunayopumua. Badala yake, nachagua njia salama kama kutupa taka mahali panapofaa au kuzirejesha inapowezekana. Tatu, ninathamini sana miti na mmea kwa sababu ni muhimu kwa maisha yetu. Miti hutoa hewa safi, hupunguza joto na husaidia kuhifadhi maji ardhini. Ninapopata nafasi, ninapanda miti au kutunza mimea iliopo. Ninatambua kuwa, misitu ni muhimu sana kwa kusafisha hewa na kutoa mazingira mazuri kwa watu kupumzika. Nne, ninahifadhi maji kwa sababu, najua maji ni rasilimali. Ninatumia maji kwa uangalifu, ninapoosha vyombo, nguo na kuoga. Pia, ninaepuka kupoteza maji bila sababu. Hii ni muhimu sana hasaa katika miji mikubwa ambapo maji wakati mwingine huwa haba. Tano, ninahakikisha kuwa ninatunza mazingira ya asili na ninapotembea maeneo ya wazi kama bustani au misitu. Sielewi tu kufurahiya uzuri wa mazingira, bali pia, ninahakikisha siyaachi katika hali mbaya. Ninaheshimu asili kwa kutotupa taka na kutoharibu mimea. Sita, ninajifunza kujielimisha zaidi kuhusu mazingira. Kadri ninavyojifunza zaidi, ndivyo ninavyoweza kuchukua hatua bora zaidi za kulinda mazingira. Elimu, hunisaidia kuelewa umuhimu wa kufadhi mazingira kwa njia ya maisha ya sasa na ya baadaye. Kulinda mazingira, ni jukumu langu na pia ni wajibu wa kila mtu. Ninaamini kuwa katika kazi pamoja na kubadilisha tabia zetu, tunaweza kuhakikisha kuwa dunia ibaki safi, nzuri na salama kwa vizazi vijavyo. Kulinda mazingira ya leo ni kulinda maisha yetu ya kesho. Kwa jumla, naamini kuwa mazingira ni jukumu la kila mtu. Hatua ndogo ndogo tunazochukua kila siku zinaweza kuleta tufauti kubwa sana kulinda mazingira leo. Inahakikisha kuwa kesho kutwa tuna dunia safi salama na nzuri kwa kila mtu.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine ni jambo muhimu sana kwa angu. Kwa sababu, ninamini kuwa, kazi inapofanya kwa pamoja uwe raisi na inyamafanikio zaidi. Ushirikiano, unipanafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine. Kushiriki mawazo na kufikiri marengo ambayo pengine, singo weza kufikia peke angu. Ninapofanya kazi na wengine na chitahidi kuwa na mtazamo chanya na tayari kushirikiano kwa manufaya kikundi kizima. Kwanza, ninaakikisha na sikiza kwa makini, mawazo na mawene ya wengine. Kusikiza unzaidia kuelewa mitazamo yao na pia uanyesha kuwa ninaweishimo. Niyapo usikiliza mtu bila kumtikatikiza, ujenga mazingira ya kwa mini, nufanya kila mtu ajisikie kutamini wandani ya kikundi. Pili, ninazingatia mawasilano mazuri na wazi. Nakisha ninaeleza mawazo yangu kanjia rahisi na enyeshima ili kila mtu anielewe. Pia naimiza wingine waeleze mawazo yao kwa huru kwa sababu mawasilono mazuri ni msingi wakushirikiana vizuji. Tatu, ninaishimu tofauti zilipu zopo katika wanakikundi. Kila mtu anawusoyefu, marifa, natabia tofauti. Badala ya kuwona tofauti hizi kama tatizo na ziona kama fulsa ya kujifunza na kuboresha kazi yetu. Nine, nakikisha netimuiza majukumu yangu ya kila wakati. Napopo majukumu nalifanya kama bidi na kujitolea. Hii unisaidia kwa kikisha kazi ya kikundi naendelea vizuri bila kushelewa au matatizo ya ziwa ya lasima. Tano, minakua tayari kusaidia wengine wanapo itaji msaada. Ikiwa mshiriki wa kikundi ya anakumbana na matatizo ya yote, minachitahidi kumsaidia hili tufike lengo uletu kwa pamoja. Mshirikiano kweli, unahasisha kusaidia si kufanya kazi kivyake. Sita, minachitahidi kujengo usiano mzuri na wanakikundi. Husieno mzuri, uungeza melewano na kufanya kazi iwe ya kufraisha zaidi. Nnakikisha ninaweshimu na kuatendea meuma. Saba, ninajifunza kuwa mvumilivu. Wakati mingine, watu ufanya mambo kwa kazi tofauti au kwanjia tofauti. Mvumilivu nizadia kuwelewa hali hiyo na kuendelea kufanya kazi kwa amani. Nnapokia maoni na mshauri kwa mwawazi. Najua kuwa, kwa sawaji wa kujenga, unizadia kuboresha utendaji wangu. Baraya kukasirika, ninachukua maoni yao bila kama fulsa ya kujofunza. Ninakikisha kuna mpangilio mzuri wa kazi. Tunopo kuwana mpango mzuri, kida mtu anadjoju kumulake na kazi nakuwa raisi kukamilika kwa mawati fanikio. Ninashimu mdao ingine, ninakikisha kuwa, siutumio mdao ingine vibaya, na utumio kwa njinsi vaavyo na kutopoteza mdao wao. Na kikisha ninafika kwa wakati huu na kukamilisha kazi zangu kama tulivyo kubaleana, hii uonyesha wajibikaji na usaidia kujenga amani. Ninaisni, ninaimiza mazingira ya amani na ishima. Najiepisha na mambo au vitendo vinaweweza kusapabisha mingogoro badera yake naimisha mailewana. Naji tahidi kutatua mingogoro kwa njia ya amani. Ikiwa kuna kutuelewana, ninapeendelea kukuzungumza kwa utulifu ili kupata suluisho. Ninajifunza kutoka kwa uzoefu wa kufanya kazi na wengine, ushirikiano unzaidia kukunza ujuzi wangu na masiliana na kazi ya timu. Ninajifunza kutoka kwa uzoefu wa kufanya kazi na wengine, ushirikiano unzaidia kukunza ujuzi wangu wa masiliano na kazi ya timu. Ninakuwa na mtazamo wakujibika, wakujibika, najua kuwa mafanikiwa kikundi ya natakemia wa mchango wa kila mtu. Hivyo, minakikisha ninatimiza semu yangu. Ninahimiza mutisha na moyo kwa kufanya kazi kwa bidi. Ninatoma nilani ya kutumia moyo ili kwa kikisha kila mtu wanaendelea kujitahidi. Ninatamani mafunikio yao pamoja. Ninapofanikiwa na jisikia firao kwa sababu najua kuwa tulifanya kazi kwa timu. Kwa jumla, kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine, unisadea kukua kama mtu na pia unisadea kufikirea malengo kwa kufanikisi zaidi. Ninaamini kuwa kwaishiniana, kwa siliana vizuji na kusaidia tunaweza kufanikiwa kwa mweja.